Naam natumia teknolojia ya sauti. Teknolojia ya sauti inanisaidia kuuliza maswali ambayo siwezi yaandika kwenye simu. Kwa hivo natumia teknolojia ya sauti.

Naeka passwords za kuzilinda mitandaoni. Naweka passwords zenye mtu hawezi zipata. Naweka passwords.

Naokota karatasi ninapopatana nazo kwa barabara. Ninapofagia kwa nyumba yangu na natupa hizo uchafu kwenye bini. Alafu napanda miti ninapopata wakati. Hivyo ndo ninavolinda mazingira.

Wakati wa jua kali, mimi huenda nanunua soda yangu ya Fanta alafu naenda kuogelea kwenye maji ili kupunguza hiyo joto ya jua kali. Ama nakaa kwenye nyumba ndo kupunguza hiyo jua kali. Naam.

Nimesafiri Mombasa, nikasafiri Nakuru, nikasafiri Kilifi. Huko ndo mahali pazuri nimesafiri kwa sababu huko kuna vitu vya ajabu ajabu sana. Vitu vinavyao tupendeza.

Naam, nahifathi shanga niliyopewa na babu yangu wakati niliokuwa mdogo, hicho ndo kitu ninachohifathi kwa sasa, naam.

Naam napenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa ni tamu halafu maziwa imetoka kwenye ng'ombe. Kwa hivyo alafu maziwa ina manufaa ya mwili. Ndo kwa maana napenda kunywa maziwa. Na sina taswishi nalo nayo.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kulala sana sana na kama silali napenda kupika. Lakini sana sana ni kulala kwa sababu mimi hufanya kazi nyakati za usiku. Kwa sasa wakati wa mchana ni wakati wangu wa kulala. Naam.